Tathmini za kazi hunisaidia kujua ikiwa kazi yangu ina ufanisi au laa ikiwa itaonyesha kuwa kazi yangu ni ya kiwango cha chini. Nitajikaza zaidi kuboresha kazi yangu ikiwa itaonyesha kuwa kazi yangu ina ufanisi basi nitazidi kufanya kazi kwa bidii ili nipate matokeo mazuri.

Mnyama ninayetaka kumfuga anaituwa kuku mnyama huyu huonekana kama ndege mnyama huyu hupenda kucheza kwenye maji na matope mnyama huyu hujaribu kuruka ila hawezi mnyama huyu ni mzuri sababu hutupatia nyama na pesa.